Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya ubao na kuna sababu nyingi zinazo fanya niipende Mimi hiona michezo ya ubao kama njia nzuri ya kuchanganya burudani na kufikirisha akili na nifanya nitumie mbinu kufikiri, hatua kadha mbele na wakati mwingine kujifunza kushindwa bila kufunjika moyo Pia napenda michezo ya ubao kwa sababu leta watu pamoja Unapokaa mezani na marafiki au familia Mnaongea, mnacheka, mnashindana kwa afya na mnaimarisha mahusiano Si kama mchezo ya kwenye simu ambapo kila mtu yuko kivyake Hapa kuna mawasiliano ya ana kwa ana aMbayo mimi hudhamini sana Kuna mchezo ya ubao ninayopenda zaidi kuliko mingine hasa hile inayo itaji mikakati na ushirikiano michezo kama ches unipa jangamoto ya kiakili Wakati mwingine ya kuchekesha unisaidia kupunguza mawazo Mimi huona kuwa Hata ukipoteza bado unapata somo au kumbukumbu nzuri.

Mimi nina mazoezi ya kila siku ambayo ninafanya ili kuweka mwili wangu katika hali nzuri na akili huwa imetulia sii lazima yawe magumu lakini muhimu ni kufanya mara kwa mara Kila siku mimi hujaribu kutenga muda maalum Mara nyingi asubuhi au jioni kulingana na ratiba yangu asubuhi mimi huanza na kunyoosha mwili stretching kwa dakika chache hii hunisaidia kuamsha misuli kupunguza maumivu ya mwili na kunifanya nijisikie mwepesi Kabla ya kuanza shughuli za siku Baada ya hapo, mimi hufanya mazoezi mepesi kama kuruka kamba kutembea kwa kasi, mazoezi haya hunifanya nipate pumzi nzuri Nakuongeza nguvu mwilini Kuna siku mimi hufanya mazoezi ya nguvu kama push-ups, squats, sit-ups haya hunisaidia kumarisha misuli na kunipa stamina Sihesabu sana idadi kubwa, mimi huangalia uwezo wangu karibu kuongeza taratibu bila kujiumiza.

Mimi napenda kula ugali kuliko wali, ugali unipa isia ya kushiba vizuri na unifanya nijiskie nipo tayari kuendelea na shughli za ziku Kuna kitu cha kipekee sana kuhusu ugali ni chakula asili ambacho hunikumbusha nyumbani na mila zetu Mimi napenda ugali ukiwa moto umeiva vizuri na asa ukiambatana na mboga kama skuma wiki kunde au kachumbari au samaki nyama au maziwa lala Pia mchanganyiko huu unifanya nifraie chakula kwa utulivu kuridhika pia ugali unipa nguvu ya kudumu Asaa kama nina kazi au mazoezi ya kufanya.

Kutoka dirishani mwangu mimi nina mandhari ya nayonipa utulivu na kunifanya nijisikie nipo hai nikitazama nje uona anga ikibadilika kulingana na siku na pia majumba makubwa yaliyo karibu na dirishani pangu mbele kidogo mimi huona miti na mimea ikitikiswa na upepo mwanana baada ya majumba ambayo kwa karibu dirishani mwangu sauti ya majani ikigusana unituliza sana hasa ninapo hitaji kupumzisha mawazo wakati mwingine mimi huona ndege wakiruka au wakika juu ya matawi mchana maandhari hubadilika na kuwa mwanga mkali zaidi mimi huwaona watu wakipita mbali Kila mmoja akiwa na shughuli zake jambo linalo ni kumbusha kuwa maisha yanaendelea kila wakati kusimama, jioni inapo karibia anga ugeuka kuwarangi za machungwa na waridi na mimi hupenda kusimama dirishani kwa muda ni kitafakari siku yangu kwa utulivu.

Naeza sema mimi napenda mkate wa brown ngano kamili naupenda kwa sababu una ladha ya asili unanifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu na pia ni mzuri kiafya ukiwa bado moto kidogo na labda umepakwa siagi au asali unipa raha ya kipekee kabisa Wakati mwingine mimi ufurahia mkate mweupe laini hasa ukiwa na chai ya maziwa au mayai ya kukaanga Kuna siku ambazo nataka kitu chepesi na rahisi na mkate wa aina hiyo unitosheleza vizuri.

Mimi huwakaribisha wafanyikazi wapya kwa ukarimu na heshima kwa sababu unajua siku za mwanzo kazini wana wasiwasi na maswali mengi. Hatua ya kwanza kwangu ni kuwapa salamu za kirafiki na kujitambulisha vizuri ili wajisikie wamekubaliwa na si wageni. Baada ya hapo mimi hujitahidi kuwaonyesha mazingira ya kazi, kuwaelekeza ofisi muhimu, kuwaeleza taratibu za msingi na kuwajulisha wanaweza kuniuliza chochote bila kuogopa. Mimi huamini kuwa mtu akijisikia huru kuuliza hujifunza haraka zaidi. Mimi pia huwatambulisha kwa wenzangu wengine nikiwaeleza majina na majukumu yao. Hii huwasaidia kuanza kujenga mahusiano mapema na kujiona sehemu ya timu. Ikiwezekana, mimi hupenda kukaa nao kidogo kusikiliza matarajio yao na kuwaambia kwa ufupi malengo ya kazi ili wawe na picha iliyo wazi. Katika siku za mwanzo mimi huwa mvumilivu na tayari kusaidia.

Wakati mimi nikona furaha hujitahidi kufurahia kikamilifu bila kujizuia Kwanza kabisa mimi hupenda kushiriki furaha yangu na watu wengine kuongea kucheka au kusimulia kinacho nifurahisha Maranyingi mimi hujifurahisha kwa kusikiliza muziki ni nao upenda kuimba kimoyomoyo na au hata kucheza kidogo dogo bila kujali kama kuna mtu anaangalia Muziki hunifanya nijisikie huru na kuongeza hisia za furaha zaidi Pia mimi hupenda kujizawadi vitu vidogo chakula ninacho penda matembezi ya utulivu au muda wakupumzika nikitafakari mambo mazuri yaliyo nipata wakati mwingine huandika au kufikiria kwa kina kuhusu kile kilicho nifanya nifurahi ili kukumbuka hata siku ambazo hali si nzuri sana.

Wakati umeme unapokatika, mimi hujaribu kwanza kubaki mtulivu na kukubali hali ilivyo. Najua ni jambo la kawaida. Kwa hiyo sijiruhusu kukasirika sana. Kama ni mchana, mimi hutumia fursa hiyo kufungua madirisha iri kupata mwanga wa asili na hewa safi. Mimu huanza kuhakikisha simu yangu ina-charge, na kama kuna bawa bank, hutumia kwa dhahatari. Kisha hutengeneza shughuli zizohitaji umeme. Kama kusoma kuandika mawazo yangu au kuongea na watu waliokaribu. Ikiwa ni jioni au siku, mimi hupendelea kutumia mshumaa au taa ya betri. Nikiakikisha usalama kwanza. Huo huwa wakati mzuri wa kutafakari, kusikiliza ukimye au hata kupanga mambo ya kesho. Bila vishawishi vya vifaa vya umeme.

Wakati niko kwenye mgogoro na mtu mimi huanza kwa kutulia kwanza Najua hasira ikichukua nafsi maamuzi mengi huwa mabaya. Kwa hiyo hujipa muda mfupi kupumua na kupanga mawazo yangu kabla ya kuzungumza Baada ya hapo mimi hujaribu kusikiliza upande wa mwenzangu bila kumkatiza. Hata kama sikubaliani na yeye mimi huona ni muhimu kuelewa anachohisi na kwa nini amehisi hivyo. Kusikiliza hunisaidia kuona mambo kwa upana zaidi na kupunguza mvutano Mimi hupenda kuongea kwa heshima na kwa uwazi nikitumia maneno ya mimi badala ya lawama. Kwa mfano nasema mimi nilijiskia vibaya wakati hili lilitokea Badala ya kusema wewe ulifanya vibaya, hiunisaidia mazungumzo yabaki ya amani kama mgogoro ni mkali sana mimi huwa tayari kuomba msamaha pale panapo ninapokosea na pia niko tayari kusamehe.

Mimi nashugulikia muda kazini kwa kupanga na nidhamu kwa sababu najua muda ukitumiwa vizuri hupunguza mawazo na huongeza ufanisi. Kwa siku mimi huanza kwa kuweka orodha ya kazi nitakazo taka kufanya. Nikianza nazilizo muhimu na zenye muda wa mwisho wa karibu Mimi hugawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo ili zisionekane rahisi na zisiwe za kuogopesha. Hilo hunisaidia kuendelea hatua kwa hatua bila kuchelewa Pia mimi hujitahidi kuepuka usumbufu kama kutumia simu bila sababu wakati wa kazi ili nizingatie kile ninachofanya. Katika ratiba yangu mimi huweka pia mapumziko mafupi. Najua kufanya kazi mfululizo bila kupumzika hupunguza umakini. Kwa hivyo mapumziko hunisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya. Kama kuna kazi ya dharura, mimi hurekibisha ratiba yangu na kutoa kipaumbele bila kupaniki.

Mimi ni mtu wa kuwahi, napenda kupanga muda wangu mapema ili nifikie au nianze mambo kabla wakati uliopangwa. Kwa hii hunipa utulivu wa akili, huniondolea presha na kukimbizana na saa na hunifanya nijisikie nipo tayari vizuri Mimi huona kuwahi pia ni ishara ya heshima kwa muda wa watu wengine. Inanisaidia kuwa na muda wa kujiandaa, kurekebisha mambo madogo kama kuna mabadiliko ya ghafla, au hata kupumzika kidogo badala ya shughuli kuanza.

Usiku kabla ya kulala Mimi huwa na utaratibu ninaopenda sana kwa sababu hunisaidia kutuliza mwili na akili baada ya siku mrefu Kwanza kabisa mimi hujaribu kupunguza matumizi ya simu au kifaa kia elektroniki angalawo dakika chaache kabla ya kulala ili macho na akili zipumzike Baada ya hapo mimi hupenda kupanga kidogo kuanda nguo au kupanga kwa ufupi mambo ya kesho hiyo hunisaidia kulala nikiwa na amani bila mawazo mingi yanao zunguka kichwana Kisha mimi huenda bafuni kuosha uso au kupiga mswaki jambo linalonifanya nijisikie nipo tayari kabisa kwa usingizi Kabla ya kulala mimi hupendelea kutafakari kimya au kuomba nikikumbuka mambo mazuri ya siku na kushukuru Wakati mwingine mimi husoma kitabu kidogo au kusikiliza muziki laininjambo linalonisaidia kupunguza mawazo.

Naeza sema kwa mwaka siendi hospitali mara sidhani kabisa na nashukuru mungu kwa baraka ya kunipa afya njema Kwa kunilinda na kunipa nguvu ya kuendelea shughuli zangu bila matatizo ya kiafya Mara nyingi mimi huenda hospitali tu kwa uchunguzi wa kawaida au pale inapo bidi kabisa na pendelea kujitunza mapema kwa kula chakula bora, kunywa maji ya kutosha, kupumzika vizuri na kufanya mazoezi Ilikue puka kuugua mara kwa mara. Njia hii u ni saidia kuishi kwa utulivu na kujiamini saidi kuhusu afya yangu.